Ndiyo nishawai kulima manake huku kwetu tukona shamba ndogo ambayo huwa tunapanda sukuma sasa ndiyo nishawai lima na jembe na nikapanda sukuma na sukuma ikamea na tukakula so sasa nishai lima.

Ninapendelea mfumo wa simu ambao ni wa kushika. Wa kushika, yaani haina vitu vya kufinya-finya, yaani ni ile ambayo unaeza kwa kimombo watu wanaita touch screen. Hiyo ndio mfumo wa simu ambayo mimi hupenda.

Ndiyo nishawahi kuona bahari. Wakati ambapo nilienda Mombasa. Na tulikuwa tunapanda ferry. Na sasa kwa hiyo harakati ya kupanda ferry unajua mtu anaona bahari. Unajisikia tu. Ndiyo nishawahi kuona bahari.

A ninapenda chai na huwa ninaanda chai kwa kuweka maji. Maji inachemka alafu ninaweka maziwa. Alafu baada ya kuweka maziwa tu hivi kikombe moja cha maziwa. Nikitaka vikombe mbili vya chai. Naeka vikombe mbili vya maji. Kikombe moja ya maziwa. Hio ni baada ya maji kuchemuka. Kisha naeka majani alafu naacha ichemke. Na ninapenda kukunywa chai wakati wa asubuhi. Napenda kukunywa chai nyumbani. Manake napenda kujitengenezea. Saa zingine ninaeza umwa na kichwa kama sijakunywa kinywaji changu cha kawaida ambacho ni chai.

Swali gumu hili, maanake ninapenda wanyama wote. Sasa, labda nitasema paka, maanake tuko na paka kwetu. Lakini pia ninapenda mbwa sana, sana. Sasa, mimi naweza sema wote wawili. Napenda paka na pia napenda mbwa.

Ninatumia njia ya matwana ama acha tuseme matatu huku kenya. Kusafiri kila siku nikitaka kwenda sana sana nikitaka kwenda katika jiji kuu la nairobi huwa ninapanda matatu ndiyo.

Jinsi ambavyo ninalinda faragha yangu mtandaoni ni kutoshinda nimeweka picha zangu mtandaoni kila wakati. Na pia kukuwa na uzoefu wa kutotaka kujua, yaani kujiwekea katika vikundi tofauti tofauti mtandaoni. Sasa hivo ndo jinsi ambavyo huwa ni nalinda faragha yangu mtandaoni.

Kinywaji ambacho ninapenda zaidi ni juisi. Ninapenda kushiriki kwa kukunywa juisi sana sana ya machungwa. Na ninakumbuka nilikunywa juisi ya machungwa weekendi liyopita. Na mtu ambaya linelezea kusu kinywaji hii ni mzazi wangu manake yeye ndo alikuwa na mazwea ya kuniletea nyumbani nikiwa mdogo. Sasa akanifanya nikaipenda. Na huwa ni nahisi vizuri sana tamu. Mdomo huwa inahisi utamu sana baada ya kuikunywa.

Ndio, huwa ninatoa sadaka au michango, lakini inalingana na ni pesa ngapi niko nayo. Lakini, huwa ninatoa sadaka au michango ya kusaidia watu ambao hawana kama mimi. Hata kama ni kidogo, unawezasema hata kama ni kidogo, nitawasaidia tu venye itawasaidia.

Mchezo ambao ninaweza shiriki ni mchezo wa mpira wa miguu. Na ndio ninapenda kutazama sana. Eee. Ninaipenda kwa sababu. Ni mchezo ambao kila mtu anapenda. Yaani ni mchezo ambao. Aa. Uko. Uko. Uko. Una. Una. Una. Una. Una watu wengi ambao wanapenda kuitazama. Na ningependa kutazama katika uwanja wa nyayo huku Kenya. Na ninapotazama mchezo huwa nahisi niko na furaha sana.

Haa huwa ninafanya vitu kadhaa kukamilisha kazi kwa wakati. Na vitu kadhaa kama kufanya kazi kama sina simu kando yangu. Yani kwa sababu unajukiwa na simu kandoe kwa utataka sana kuangalia ni nini. Watu wanasema kwa mtandao. Sasa inabidi nimeeka simu kando ilinieze kukamilisha kazi kwa wakati.

Mchezo wa olimpiki ninayoipenda ni mchezo wa kukimbia. Na napenda mchezo huu kwa sababu ni wa Kenya wengi ndiyo huwa wanakimbia masafa marefu. Ama hata kama ni masafa mafupi, pia waKenya huwa wanakimbia. Siwezi kumbuka mchezo wa olimpiki niliofurahia kutazama. Maanake imekua kitambo sana nitazame mchezo wa olimpiki. Lakini, mchezaji ambaye ningesema ninampenda. Hata aliacha kukimbia, lakini alikuwa anaitwa David Rudisha. Lakini aliacha kukimbia, lakini hiyo masaa siku ambazo alikuwa anakimbia kitambo, nilikuwa nampenda sana. Wakati wa mchezo wa olimpiki, huwa ninahisi vizuri maanake huwa ninaona kuna waKenya ambao wamejitokeza na wanapeperusha bendera ya Kenya juu sana.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ya kwanza ni kuwekwa cheo cha juu kazini. Cheo ambacho pia kimeongezwa mshahara. Sa kwangu hiyo ndio mafanikio mazuri ambayo ni mepata kazini.

Programu ya simu ambayo situmii. Programu ya simu ambayo huwa ninatumia kila siku ni kupiga simu sana sana mimi huwa ninataka kuongea na mtu. Kuzungumza na mtu kwa kuongea na simu kuliko kuandika. Sasa huwa ninapiga simu sana.

Wakati wa furaha huwa najifurahisha kwa kusikiza mziki ninapenda mziki sana na ninapenda mziki aina tofauti ninapenda mziki wa kenya napenda mziki wa amerika napenda mziki wa tanzania napenda mziki wa nigeria napenda mziki wa polepole ya haraka ya kukatika yani ninapenda mziki yote sasa kitu ambacho inanifuraisha wakati wa furaha ni muziki.

Jinsi ambavyo ninaanza mradi mpya wa kazi ni kwanza kujipanga na kukuwa na vipengele tofauti tofauti ya kwanza nitaanza na hii niende kwa hii niende kwa hii niende kwa hii niende kwa hii. Yaani nikue nimejipanga jinsi ambavyo ninaweza fuata orodha ambayo nilijiwekea.

Jambo gani la dini ni muhimu kwangu? Mimi si mtu wa dini sana lakini ninaweza sema jambo la dini lenye ni muhimu kwangu ni watu kufuata kilicho kwa biblia, lakini kufuata mambo ambayo yatawasaidia wao na watu wengine.

Kitu ambacho ninafanya kupunguza matumizi ya plastiki ni kutumia vitu ambavyo vimetengenezwa na tuseme glasi ama pia karatasi. Hasa unajua ukitumia vitu ambavyo vimetengenezwa na glasi au karatasi, unawacha sana kutumia vitu vya plastiki.